Mi angalabu kazi yangu ni ufanya kule kwenye office na pia naendeleza masome yangu degre kwenye vyuo. Moja wapo humo nchini. Na pia mimi kazi yangu ni ile. Kujiandika mwenyewe Self-employment kwa ilugha ya kimwambo.

Mimi ya angalau hupenda kucheza michezo kwa maana inasaidia kukua kwa misuli inafanya akili itulie na pia inajenga maarifa akilini ama ueleze jinsi nchi ya sasa ilivyo kwenye michezo.

Mimi kwa mda sasa nimeweza kufanya kazi na timu mbali mbali na tunawasiliana kwenye njia ya rununu ama kwenye njia tarakilishi. Haswa tunavihuda vikundi mbali mbali ambavyo huweza kutusaidia kuhasikiana kwa namna raizi.

Angalau mimi hujikinga kutokana na jua kali kutumia mwamvuli. Ama pia wakati ambapo nimo mapumzikoni mimi hutumia kuketi chini ya mti angalau kuzuia jua kali. Na pia kukaa kushinda kwenye sebule.

Tendo cha wema ambacho nimewahi kifanya ni kusaidia walemavu, familia zisizojiweza. Na pia mayatima na pia kufunzana kwenye mashule. Toka chuo kikuu hadi chuo cha chini.

Naam kwa mara nyingi mi hupenda kusikiza redio kwa maana hunisaidia kupata ujumbe. Kote kote duniani. Na pia na kuna zile vipinde ambavyo vina burudani sasa hutuliza akili na.

Mimi hupendelea pahali ambapo pametulia kwa maana pahali pa kelele akili huweza kusimama na kutofanya kazi hivyo basi mi hupenda sehemu ambayo imetulia vizuri.

Kila asubuhi mimi huamka mapema, naingia kwenye bafu kuoga, baada ya hapo nanywa chai. Navaa nguo ambazo nimeandaa kwa ajili ya siku hiyo, kisha naenda kazini.

Mimi hupenda kutembea sehemu za pwani, kule kwenye bara, baraini, maana uku zinanzile, vivamba uweleza historia ya kitambo na pia utuliza akili kwa muda mrefu.

Mimi agalau husaidia jamii yangu kwa kwa zile wakati mgumu kwa kuwapa pesa. Kuwaletee chakula kutoka kazini. Na pia kuwapa mawaidha kwa namna ya kuisha.

Wakati walikizo mimi huanzisha miradi ndogo ndogo na pia hupenda kwenda kuzuri pahali ambapo ni pazuri kwa mfano kule kwenye bara, pwani na kwa hivyo hutuliza akili.

Naam, mimi hupenda kutumia mitambo ya miziki, hivyo basi nimejifunza kutumia gitaa. Haswa kwa wakati wangu wa mapumziko kwa maana najituliza akili na pia huniondolea mawazo akilini.

Kununua vitu mtandaoni ni raisi sana ni hatari pia unaona kitu kimoja kisha unaona vingine unakuenda kuagiza vitu.